Nikitazama nje kupitia dirisha langu huona majengo barabara na miti iliyo karibu napenda zaidi kutazama nje asubuhi mapema au jioni wakati mwanga wa jua huwa wa kupendeza wakati wa masika miti huwa ya kijani na mazingira huonekana hai zaidi lakini wakati wa kiangazi vumbi huongezeka pia huona watu na magari yakipita jambo linaloonyesha maisha yanaendelea nikitazama nje ya dirisha huhisi utulivu na kufajirika.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, mimi huanza kwa kuuliza wenzangu wa kazi kwa heshima. Pia, humshirikisha msimamizi wangu ikiwa tatizo linahitaji mwongozo zaidi. Mimi hupenda kusikiliza ushauri na maoni tofauti ili kupata suluhisho bora. Wakati mwingine, hutafuta taarifa kupitia vitabu au mtandaoni. Njia hizi hunisaidia kujifunza na kuboresha utendaji wangu kazini.

Leo hali ya hewa ni jua kidogo na mawingu machache angani. Ninajisikia vizuri kwa sababu joto ni la wastani si moto sana wala baridi nimevaa nguo nyepesi za kawaida ili niwe huru na nijisikie vizuri napenda hali hii ya hewa kwa sababu ni nzuri kwa shughuli za nje na si kuvuta joto au baridi sana katika hali hii ya hewa napenda kutembea nje au kufanya shughuli za burudani na marafiki.

Mchezo wa olimpiki ninaoupenda zaidi ni mbio za mia moja, za umbali na za ufupi ninaupenda kwa sababu unahitaji nguvu, kasi na ustadi mkubwa. Ninakumbuka nilifurahia kutazama mchezo wa olimpiki wakati Usain Bolt alishinda mbio za mita mia moja kwa rekodi ya dunia ninapenda michezo ya olimpiki inayohitaji mbio na mashindano ya mwendo kasi wakati wa kutazama mchezo wa olimpiki ninahisi msisimko mkubwa na hamasa ya kushangilia washindi.